Ndio nimewahi kusafiri mahali pazuri. Mahali pazuri zaidi, nilio wahi kusafiri, ni Mombasa. Nilipo fika huko, nilivutiwa sana na uzuri wa mazingira, hewa safi na mandhari ya kupendeza. Nilifurahia kutembelea vivutio vya asili, kujaribu chakula cha kienyeji na kuzunguka kwenye miji midogo yenye historia na tamaduni tofauti. Safari hii ilinifundisha mambo mapya ikaniwezesha kuelewa watu na tamaduni tofauti na pia ilinifanya nijisikie huru na furaha. Kwa kweli, ni moja ya kumbukumbu nzuri zaidi niliyo, pewa na maisha.